Kujifunza historia ni sawa na kupanga ramani ya maisha ya binadamu. Historia sio tu kumbukumbu ya tarehe na vita zilozopita bali ni kichwa cha habari cha jinsi ulimwengu ulivyofikia hali ilivyo sasa. Umuhimu wa kwanza wa kujifunza historia ni kuwa ni mwalimu bora zaidi. Wazee wanasema kuwa mtu asiyejua historia hujui kilichomtokea baba yake na hawezi kuingia kwenye kile kilichomletea shida. Kwa hivo kupitia historia tunapata fursa ya kuona walichokifanya watu wa zamani, walivyovifanya vibaya na walivyovifanya vizuri. Tunajifunza pia kutokurudia makosa yale ya kihistoria kama vile vita migogoro au kuanguka kwa mikoa. Ili tusianguke kwenye shimo waliomoja walioanguka. La pili ni kuelewa mahusiano ya sasa. Vile tunaviyoiona mambo leo ni havikutokea bure. Kila jambo, luha, mipaka ya nchi au dini ina historia yake. Na bila kujifunza historia, hutaweza kuelewa kwa nini vita vinatokea hapa au kwa nini sisi hatutumi lugha moja. Historia pia inatuonyesha jinsi mabadiliko yalivyojitokeza. Hivyo inatusaidia kuelewa mahusiano ya kimataifa ya sasa. Jambo la tatu ni kujenga utambulisho na heshima. Kujua historia ya familia yako kabila lako au inchi yako kuna kupa mizizi. Historia inakupa uhakika wa jinsi ulivyo unakotoka na mafanikio ya makabila yako. Hii hujenga heshima au kujiamini. Mtu asiefahamu historia yake ni kama mti usio na mizizi. Upepo wowote wa msingi unaweza kukuangusha. Jambo lingine ni kukuwaza uwezo wa kufikiria, kukuza uwezo wa kufikiria. Historia inakufundisha kuwa hakukuwa ukweli mmoja tu kuna hadithi za upande wa mshindi na hadithi ya upande wa mshindwa. Hii ufanya mtu awe na hekima na kueza kuachana na hoja dhaifu. Jambo lingine ni kuvumbua na kuendeleza. Watu wengi wanafikiria historia ni kuangalia nyuma lakini pia ni kuangalia mbele. Wanasayansi na waendeshaji wa biashara wanatumia historia kutengeneza mambo mapya. Wanachunguza jinsi vifaa vilivyokuwa zamani ili viboreshwe zaidi sasa. Na hivyo historia ni msingi wa maendeleo ya kiteknolojia na sayansi. Bado ni tunu na maadili. Kusoma hadithi za wazenga na mashujaa wa kale kuna kufunza maadini na adili uzalendo, ukarimu na ushujaa ambao ambavyo havipo kwenye vitabu vya sayansi. Kwa hivyo kujifunza historia ni muhimu kwa sababu kesho haina misingi yake endapo leo hatukumbuki jana. Kwa hivyo historia ni taa inayoangaza njia ya mbele ikilinda tusije tukumbuka kuwapo kutufanya tuwe watu wenye hekima.

Ndio. Ngoma ni kitu muhimu sana katika maisha ya binadamu. Ngoma kwa jina ingine ni muziki. Na muziki ni boras. Mbona, muziki ama ngoma ni burudisho, ni aina ya burudisho ambayo husaidia mtu wakati amechoka ama wakati anapotaka kutulia. Nyimbo pia zinaeza kuwa, nyimbo ni za kuelimisha. Ngoma zinaeza kuwa pia ni za kuelimisha. Kucheza ngoma ni nini? Kucheza ngoma ni kucheza kiungo ama kifaa flani cha muziki, ambacho hutumika kwa mikono ili kiimbe. Kwa hivo, kucheza ngoma ni jambo muhimu sana na ni jambo ambalo ukijifunza, linaweza kusaidia katika maisha ya badae ama maisha ya pale awali ambapo, utaweza kuchezea watu wengine na watu wataweza kufurahia mbinu, ambazo unatumia za uchezaji.